Je, umewai kunuwa tikiti za tukio? Ah, ndiyo, nishawai nunua. Ah, nunuwa tukio la kuenda Solfest, kulikuwa na tamasha ya Solfest, ambayo ilifanyika hapa Nairobi. Ni kaweza kununuwa ili niweze kujumika na marafiki na kuweza kujitumbuiza kwa tamasha la Solfest.

Jee, unapenda paka au mbwa. Napenda paka. Paka ni tulivu. Na nadhani pia kwa kuweza kuji kupenda kupapaswa ni mtulivu pia. Na pia sina shida ikiwa nyumbani, kuingia kwa nyumba. Lakini mbwa. Na pia ni rahisi kulea. Nadhani ni rahisi kulea paka kushinda mbwa. Ndo maana napenda paka. Alafu, ni kamnyama kadogo. Ambayo ni rahisi kuitunza pia ama kuweza kuishikilia wakati ama kuiongelesha pia hata kama haitakujibu.

Unahifadhi data yako wapi? Mara nyingi data yangu nadhani iko kwa simu marununu ambayo natumia pia iko kwa kipakatalishi ambayo natumia pia uko naweka data na nilikuwa pia na nilikuwa na kifadhi kingine ambacho kwa kimombo kinaitwa disk kinaitwa disk nilikuwa pia nahifadhi huko data huko nadhani huko ndio unawezapata data yangu kwa sasa.

Ni hekima gani umejifunza maishani? Heshima. Heshima si utumwa. Na heshima haina umri. Hishimu kila mtu. Heshimu wakubwa wako. Hishimu wadogo wako. Heshimu watu rika zako. Nadhani hiyo ni hekima kubwa nimejifunza. Kwamba heshima ni kitu ya maana sana kwa hii maisha. Unaeza pata watu wengine ambao hawakui naeshima wanaeza kueka kwa nafasi ambayo unadhani hawakueshimu lakini hata kama hawakueshimu we waeshimu. Waeshimu tu eshimu kila mtu. Ta kupeleka mbali.

Niambie kuhusu vi kinywaji unachokipenda zaidi. Je, nina kinywaji nachokipenda? Wacha nifikirie kidogo. Eeh ninayo. Ninao, na kinalewesha. Pia kinaitwa Guarana. Icho nakipenda kwa sababu ni kitamu. Na nimekuja kujua kwamba mimi ni wale wanapenda vinywaji vitamu. So hata kama kinalewesha, sipendi kitu makalikali napenda vitu tamu. Nikikumbuka kweli nilianza kunywa lini? Nilianza kunywa baada ya ama nikikumbuka vizuri tulikuwa tumeenda kujitumbuiza mimi na dada yangu. Na nakumbuka hicho ndo nilichokiitisha. Kwa sababu kitambo, sikuwa napenda kunywa so nilikiitisha halafu kukionja nikakipenda. So hapo ndo nakumbuka, tulikuwa na dadangu, tulikuwa tumeenda kujitumbuiza huku nje. Haya, na alinieleza tu, dadangu tu ndio alinieleza akanieleza kuhusu hicho kinywaji, akaniambia najua hupendi vitu kali lakini jaribu hiki, labda utakipenda. So, hapo ndo niliweza kujaribu, nikanywa, na nikaipenda. So, kwa sasa, ndo kimekuwa kinywaji changu, nikienda pahali, mara nyingi mi hicho ndo hukiitisha. So, na nikikunywa nasikia vizuri, kinanichemsha, na pia kina nifraki, kwa sawa kina kileo kwa percentage ya i think tano nukta tano, so ya, kinanilewesha vile inafaa, kinanipa burudani wakati naenda kufanya burudani huko nje.

Unapenda kucheza au kutazama mchezo? Anasema anapenda kucheza kwa sababu kucheza, kuna furaha ambayo mtu hupata ama kuna vile inasaidia wakati kuna stress, inasaidia kupunguza stress, vitu kama hizo. So napenda kucheza. And sometimes, ama kwa mchezo ambayo sijui, kucheza wa ni sawa tu. Pia nawezaifanya, lakini kama najua mchezo, na najua kucheza mchezo, napenda sana kuicheza.

Unafua nguo mara ngapi kwa wiki? Eh, kwa wiki, kwanza naishi peke yangu. So, kufua nguo kwa wiki ni maramoja, maramoja, na haikuwangi, sina nguo nyingi sana ambayo na zinahitaji kufuliwa. So, kuweza kufua nguo maramoja kwa wiki, kwa nguwa iko tu sawa. Kama pia pia nikiwa na watu wengi, alafu pia sipendi kufua ndo maana na nafurahi sana ama kwamba ndo huwa naweza kufua nguo maramoja kwa wiki.

Unaenda mahali pa ibada mara ngapi? Mara moja kwa siku. Siku ya ibada inakuanga jumapili. So hiyo ndo wakati ampapo unapata kuenda kujumuika na kwa sehemu ya ibada. Haimanishi kwamba huwa siombi ama simtumtmikii bwana ama Yesu. Lakini ili kueza kufika kwa hiyo nyumba ya Bwana. Wakanisa kwa wakristu ni nafasi nzuri ama wakati nzuri ni mara moja kwa siku mimi huenda jumapili naweza kuchunga na wengine kushiriki na kuabudu Mungu siku ya chumapili.

Mandhari gani nzuri umewahi kuona? Kama nilivyosema awali, napenda mandhari ya bahari, huko kwa coast. Mbayo kuna, unaona maji yasio na mwisho, alafu unjuwa maji hiyo wakati inasonga, kuna hiyo kelele ya ya bahari, ambayo haisumbwi. Ukiketi tu peke yako inatuliza tu. Napenda mandhari ya baharini huko karibu na tuseme tu, inaweza kuwa ni huko kwa ocean ama ata lake pia. Lakini napenda mandhari ambayo iko karibu na maji mengi. Lakini ya coast ni nzuri kwa sababu pia hiyo mchanga ambayo ikokaribu na maji huwa inakuwa. Ni nzuri, ukikanyaga kuna vile inapapasa miguu na pia unaweza kulala tu hapo unaingia na hauchafuki vumbi ya bahari si kama vumbi ya kawaida huku kwa njia unaweza kulala tu hapo na uko tusawa unaweza kuketi tu na usiamke ukiwa umechafuka unapiga tu. Unapasa pasa kidogo tu nguo ama una pitapita tu nguo kidogo na uko tu sawa, so mandhari ya bahari ndiyo ninaipenda zaidi.

Unafanya nini wakati wa mapumziko ya mchana? Wakati mingi wakati napumzika, uwa nasikiza muziki. Iyo ni moja. Napenda kusikiza muziki kwa sababu hunisaidia kutuliza akili na mawazo. Na kujienjoy wakati mwingine pia napenda kudensi. So uwa nadensi hapa na pale. Yaani kijumuika tu nikiwa nyumbani. Saa zingine mimi hucheza michezo kwa simu. Pia hunisaidia kupumzisha akili ama kuchangamsha. Kitu kama hio tu, unisaidia tu kupumzika? Saa zingine mimi utazama filamu, uwa natazama filamu kupumzika pia. Na pia saa zingine mi usoma vitabu. So, hizo ndo vitu mbio ambazo mi ufanya kueza kupumzika. Ama kama ni, ama ndo ndo vitu mi ufanya kupumzika mchana.

Kinywaji gani unachopenda kunywa asubuhi? Napenda kunywa chai, chai ya maziwa, ya majani, ikiwa moto. Kwa sababu, mimi si fan wa kunywa chai kila wakati, lakini asubuhi, wakati na kufungua siku, nafurahia sana nikunywa chai na kitu nyingine. Naweza kunywa chai na maandazi, nawza kunywa chai na sausage, naweza kunywa chai na pancake, naweza kunywa chai na chapati, chai na kitu ingine, chai na mkate. Lakini chai ambao ni ya majani, ya maziwa, ndo hnifurahisha sana wakati nafungua siku yangu asubuhi. Ndo natamani sana, ama napenda sana, kunywa, nikikuywa tu hivi na sinywi nyingi, nanywa tu kikombe kimoja, na niko sawa. Kikombe kimoja na kitu ingine, alafh niko tu sawa. So hiyo ndo napenda kunywa kinywaji. Amando kinywaji changu cha kunywa asubuhi.